Ninapopanga wiki yangu ya kazi huanza kwa kuangakia malengo yangu makuu hujiuliza ni kazi ipi ni za muhimu zaidi na zinahitaji kumalizika mapema Kisha huwa ninaandika orodha ya majukumu yote ninayopaswa kufanya ndani ya wiki hiyo Baada ya hapo nayagawanya kulingana na siku ili nisiwe na mzigo mkubwa siku moja na kukosa cha kufanya siku nyingine Napenda kutumia kalenda ya kidigitali au daftari kuandika mipango yangu. Uhinisha muda maalum kwa kila kazi kwa mfano. Asubuhi nafanya kazi zinazohitaji umakini mkubwa na mchana nafanya kazi nyepesi au mikutano. Pia huwacha nafasi kidogo kwa mambo yasiotarajiwa kwa sababu si kila kitu huenda kulingana na mpango. Kila mwisho wa siku hupitia kile nilichokamilisha na kuandaa mandalizi ya siku inayofuata. Mwisho wa wiki, hufanya tathmini fupi kuona kama nimefikia malengo yangu. Njia hii, hunisaidia kuwa na nidhamu, kupunguza msongo wa mawazo na kuongeza ufanisi kazini.

Katika kazi yangu, mafanikio makubwa nilioyayapata yanahusiana zaidi na ukuwaji wa ujuzi na uwezo wa kushirikiana na wengine nimeweza kuboresha namna navyopanga kazi na kutimiza majukumu kwa wakati, chambo ambalo limeongeza uwaminifu kati yangu na wezangu Pia, nimejifunza kusikiliza maoni ya wengine na kuyatumia kuboresha matokeo ya kazi Mafanikio mengine ni kushiriki katika miradi muhimu iliokuwa na matokeo chanya kwa timu au kampuni Nilipata nafasi ya kuchangia mawazo mapya yaliyosaidia kuraisisha baadhi ya mchakato ya kazi Hilo lilinifanya nijisikie kuthaminiwa na kupewa jukumu zaidi vile vile, nimefanikuwa kujenga mahusiano mazuri na wafanya kazi wenzangu ushirikiano mzuri umeleta mazingira bora ya kazi na kuongeza tija kupokea pongezi au tathmini nzuri kutoka kwa wasimamizi pia ni mafanikio kwangu kwa sababu yanaonyesha juhudi zangu zinatambuliwa. Kwa ujumla, mafanikio yangu kazini yamenisaidia kukua kitaaluma na kujamini zaidi katika uwezo wangu wa kutimiza malengo.

Kwa kawaida natumia muda mwingi mtandaoni kila siku hasa kwa sababu shughuli nyingi za kazi na mawasiliano hufanyika kwa njia ya kidigitali Naweza kutumia takribani saa nne hadi sita kwa siku nikiwa mtandaoni kutegemea na majukumu niliyonayo sehemu kubwa ya mtandao huo hutumika kusoma na kujibu barua pepe kufanya utafiti au kushiriki mikutano ya mtandaoni Pia, kutumia muda kidogo kuangalia habari au kujifunza mambo mapya kupitia makala na video za kielimu. Hata hivyo, ninajaribu kwa na nidhamu ili nisiishie kupoteza muda kwenye mtandao ya kijamii bila sababu maalumu. Nimejifunza kueka mipaka, kwa mfano, kutenga muda maalumu wa kujivinjari, mtandaoni, na kuepuka kutumia simu mara kwa mara wakati, wa kazi muhimu. Mwisho wa siku, hupunguza matumizi ya mtandao ili nipate muda wa kupumzika, kusoma kitabu, au kuzungumza na familia. Kwa mtazamo wangu, mtandao ni nyenzo muhimu sana, lakini ni bora kuutumia kwa malengo wenye manufaa badala ya kuwacha kutumia muda wako wote.

Ninapokuwa na furaha kuwa nyumbani, napenda kufanya mambo yanayonipa utulivu na kunifanya nijisikie huru. Kwanza kabisa, hupenda kupumzika kidogo baada ya siku ndefu, labda kwa kukaa kimya na kusikiliza mziki naupenda. Mziki hunisidia kupunguza msongo wa mawazo na kuongeza hali ya furaha. Pia, napenda kuandaa chakula nachokipenda. Kupika hunipa nafasi ya kuwa mbunifu na kufurahia matokeo ya kazi yangu mwenyewe. Wakati mwingine hutazama filamu au vipindi vya kuvutia mtandaoni ili kujiburudisha. Kama nina muda zaidi, napenda kusoma kitabu au makala inayovutia akili yangu. Vile vile, huwasiliana na familia au marafiki kwa simu au mazungumzo ya ana kwa ana ikiwa wako karibu. Mazungumzo mazuri huniongezea furaha na kuimarisha uhusiano wetu. Wakati mwingine ufanya usafi au kupanga vitu vyangu kwa sababu mazingira safi hunifanya nijisikie vizuri zaidi. Kwa ujumla, kuwa nyumbani hunipa nafasi ya kuwa mimi mwenyewe kupumzika na kufanya mambo yanayonijaza furaha na amani ya moyo.

Mimi hufuata zaidi mifereji ya televisheni inayotoa habari na vipindi vya mjadala. Napenda kuangalia NTV na Citizen TV kwa sababu hunipa taarifa za ndani na za kimataifa kwa wakati. Habari husaidia kuelewa kinachoendelea katika jamii na kufanya maamuzi bora katika maisha ya kila siku. Mbali na habari pia napenda kufuatilia vipindi vya burudani na makala maalum. Wakati mwingine huangalia maisha magic au KTN home hili kufurahia tamthilia na vipindi vya maisha halisi. Vipindi hivyo hunisidia kupumzika baada ya siku ndefu ya kazi. Kama kuna mechi ya mpira, hubadilisha hadi super spot hili nisikose timu ninayoshabikia. Kwa ujumla, uchagua mfireji kulingana na mda na hali yangu ya siku hiyo. Ikiwa nataka kujifunza huchagua vipindi vya elimu nikitaka kuburudika huchagua filamu au mziki. Televisheni kwangu ni njia ya kupata taarifa, kujifunza na pia kupumzika.

Zoea moja zuri nililojenga ni kuamuka mapema kila siku. Mwanzoni haikuwa raisi lakini nilipoanza kujiwekea ratiba maluum ya kulala na kuamka mambo yalibadilika. Kuamuka mapema hunipa mda wa kujipanga kabla ya majukumu ya siku kuanza. Naweza kufanya mazoezi mafupi, kusoma kidogo au kuandika malengo ya siku bila haraka. Zoea hili limenisaidia kuwa na utulivu wa akili na kuongeza tija kazini. Badale ya kuanza siku nikiwa na presha naianza nikiwa nimejiandaa vizuri. Pia nimegundua kuwa asubui ni mda mzuri wa kufikiria na kupanga mambo muhimu kwa sababu hakili huwa tulivu. Pali na hilo, nimejenga tabia ya kusoma angalau kurasa chache kila siku. Hata kama ni kwa dakika chache tu, kusoma uniongezea maarifa na kunisidia kukua binafsi. Kwa ujumla, kujenga mazoea mazuri kuna hitaji nithamu na uvumilivu, lakini matokeo yake huwa ya kudumu na yenye manufaa makubwa maishani.

Ninapoweka malengo ya kila mwezi kazini, huanza kwa kuangalia malengo ya jumla ya kampuni au timu. Hii unisaidia kuhakikisha kuwa malengo yangu binafsi yanaendana na mwelekeo wa kazi. Bada ya hapo, utathmini kazi za mwezi uliopita hili kuona, nilichofanikiwa na maeneo ninayopaswa kuboresha. Kisha, huandika malengo machache yaliowazi na yanayopimika. Napenda kutumia mfumo wa malengo maalum yanayopimika, yanayofikiwa, yenye huwalisia na yenye mda maalum wa kukamilika. Kwa mfano, badala ya kusema kuboresha utendaji naweza kusema kukamilisha miradi miwili mikubwa kabla ya tarehe fulani. Pia, hugawanya malengo hayo katika hatua ndogo za kila wiki, hili yawe raisi kufuatilia. Kila mwisho wa wiki hufanya tathmini ndogo kuona kama niko kwenye mstari sahihi. Ikiwa kuna changamoto, urekibisha mpango wangu mapema badala ya kusubiri mwisho wa mwezi. Njia hii husaidia kuwa na mwelekeo kuongeza uwajibikaji na kuhakikisha ninaendelea kukua kitaluma mwezi hadi mwezi.

Baada ya siku ndefu, napenda kwanza kujipa muda wa kimya ili akili ipumzike. Nikiingia nyumbani, hubadilisha nguo na kukaa sehemu tulivu kwa dakika chache bila simu au kelele nyingi. Hii hunisaidia kuachilia mawazo ya kazi pole pole. Mara nyingi hupenda kuoga maji ya uvuguvugu kwa sababu hunipa hisia ya utulivu na kuondoa uchovu wa mwili. Baada ya hapo, naweza kusikiliza mziki laini au kutazama kipindi kifupi cha burudani. Sipendi kuanza kazi nyingine nzito mara moja kwasababu naamini mwili na akili vinahitaji muda wa kupumzika. Wakati mwingine huchukua matembezi mafupi jioni hasa ikiwa hali ya hewa ni nzuri. Kutembea hunisadia kupunguza msongo wa mawazo na kunipa nafasi ya kutafakari siku yangu. Pia napenda kuzungumza na familia au marafiki kwa sababu mazungumzo mazuri huondoa uchovu wa kihisia. Kwa ujumla, napumzika kwa kufanya mambo madogo yananiletea utulivu na furaha ili niwe tayari kuanza siku inayofuata nikiwa na nguvu mpya.